Napenda kutumia muda wa familia kwa njia inayojenga ukaribu, maelewano na furaha ya pamoja. Kwanza kabisa napenda kutumia muda wa kuzungumza nao kwa utulivu, kusikiliza mawazo yao, changamoto zao, na pia kushirikiana hadithi za maisha kila siku. Mazungumzo haya husaidia kuimarisha uhusiano na kuleta uelewano zaidi kati yetu. Na pia napenda kufanya shuguli za pamoja kama kula chakula pamoja hasa wakati wa jioni au mwisho wa wiki kwa sababu huo ni wakati mzuri wa kuunganika bila usumbufu.

Kwa kawaida siendi hospitali mara nyingi sana kwa mwaka. Nisipokuwa kunapokuwa na sababu maalumu. Mara nyingi naeza kwenda hospitali takribani mara moja hadi mbili kwa mwaka kwa jili ya ukaguzi wa kawaida wa afya ili kuhakikisha mwili upokatika hali nzuri. Na kumundua mapema kama kuna changamoto yoyote ya kiafya.

Kwa sasa sina mnyama wa kufugwa lakini ningependa sana kufuga mbwa. Sababu kubwa ni nikuwa mbwa ni mnyama mwenye uaminifu mkubwa na anayependa kushirikiana sana na binadamu. Mbwa anaeza kuwa rafiki mzuri wa familia mlinzi wa nyumba na pia mshirika wa karibu katika maisha ya kila siku. Ningependa kumfuga kwa sababu pia ako na uwezo wa kuelewa hisia za binadamu. Wakati mtu anafuraha au huzuni mbwa mara nyingi huonyesha upendo na ukarimu jambo linalosaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Ninajitahidi kusaidia jamii yangu kwa njia mbali mbali, kulingana na uwezo nilionao na mazingira yanayo nizunguka. Kwanza kabisa nashiriki katika shuguli za kijamii kama usafi wa mazingira, mkutani ya kijamii au mtaa na shuguli za maendeleo zinazolengo kuboresha maisha ya watu wanaoishi karibu nami. Ushiriki huko, kunanisaidia kujenga mashikamano na kufanya jamii iwe na umoja zaidi. Pia, napenda kusaidia kwa kutoa msaada wa mawazo na ushauru pale unapohitajika. Asa kwa vijana au watu wanaokumbana na changamoto katika maisha yao.

Katika kazi yangu nimepata mafanikio mbali mbali ambayo yamenisaidia kukua kitaaluma na binafsi. Kwanza kabisa moja ya mafanikio makubwa ni kueza kutekeleza majukumu yangu kwa uaminifu na nidhamu. Jambo ambalo limefanya niaminiwe zaidi na viongozi pamoja na wenzangu kazini. Pia nimefanikiwa kuongeza ujuzi na maarifa yangu kazini kwa kujifunza mambo mapya ama kupitia uzoefu wa moja kwa moja au kwa kushirikiana na watu wengine. Zaidi ya hapo nimefanikiwa kushiriki katika miradi iliyofanikisha malengo ya taasisi au kampuni ninayofanya kazi nayo.

Nilipukuwa utotoni nilipenda sana kufanya shughuli mbalimbali zilizokuwa zikinipa furaha na kunijenga kimwili na kiakili. Moja ya mambo ninayopenda zaidi ilikuwa kucheza michezo na marafiki hasa mpira wa miguu na michezo ya kukimbizana. Pia nilipenda kutumia muda wangu nje muda mwingi nje. Kama kucheza uwanjani kupanda miti au kutembea maeneo ya karibu nikichunguza mazingira.

Kuhusu tathmini za kazi na jihisi kwamba ni sehemu muhimu sana ya ukuwaji wa kitaaluma na binafsi. Tathmini hizi hufanya mfanyi kazi ajuwe sehemu gani anafanya vizuri na ni wapi anaweza kuboresha. Hivyo husadia katika kujitambua na kupanga malengo ya baadae. Pia tathmini hutoa muongozo wa kuelewa matarajio ya kazi na jinsi ya kuyakithi kwa ufanisi. Hata pale maoni yanapokua chanya au changamoto najihisi nimotisha kufanya kazi kwa bidii zaidi na kuwa bora zaidi.

Kama ningependa kutembelea mjii duniani, ningechagua Kyoto, Japani. Kwa sababu kubwa ni kwamba, Kyoto ni mjii wenye historia ndefu, na utamaduni tajiri unaojumuisha hekima za jadi, maekalu mazuri, bustani za kupendeza, na tamaduni zinazusiana na sharehe za kitamaduni. Kutembelea kioto kungekua fursa nzuri ya kuona moja kwa moja jinsi historia na maendeleo kisasa unavioweza kuishi moja kwa amani na ulinga ulinganifu.

Ndiyo, napenda sana kuoga kwa maji ya moto kwa sababu kunifanya nijisikie mchana mwilini na kiakili. Kuoga kwa maji ya moto husaidia kupumua misuli iliokuwa imechoka, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie safi na nyororo. Kwa kawaida kuoga kwa maji ya moto pia kunanifanya nijisike kuseeresha baada ya siku yenye shughuli nyingi au baada ya kufanya mazoezi.

Ninapenda mkutano ambayo inafanywa kwa malengo wazi, yenye mpangilio mzuri na inayohusisha ushirikiano wa kila mshiriki napenda mikutano ya kazi au kitaaluma ambapo kila mtu anapata nafasi ya kutoa maoni yake kushiriki mawazo na kushirikiana kutatua changamoto aina hii ya mkutano hufanya kila mshiriki ahisi kuwa anathaminiwa. Na huongeza ufanisi wa timu kwa sababu kila mmoja anachangia kwa kwenye maamuzi au mipango.

Napendelea zaidi chakula chenye mafuta kidogo lakini si chakula kilicho kachasi au kilicho na mafuta yasiyo na afya sababu ni kwamba chakula chenye mafuta kidogo kinaeza kuwa na ladha nzuri kinaridhisha tumbo na kinatoa nguvu. Kwa mwili bila kuongeza achari kubwa ya afya. Napenda vyakula kama samaki karanga ama mafuta ya mzaituni kwa sababu yana mafuta yenye afya ambayo husaidia mwili kufanya kazi vizuri, kutoa nishati na kuimarisha afya ya moyo na mishipa ya damu.

Ndio nimewahi kusafiri kwa ndege na kila safari hiyo imekua ni uzoefu wa kipekee na wa kufurahisha. Kusafiri kwa ndege kunatoa hisia tofauti kabisa ikilinganishwa na njia nyingine za usafiri. Kwani unapoanza kupaa kuna mchanganyiko wa mshangao, shauku na uoga mdogo. Atharia ya kuangalia dunia kutoka angani, kuona majiji, milima, au bahari kutoka juu ni jambo ambalo linaburudisha akili na huleta mtazamo mpya wa uzuru wa dunia.

Wakati wa mapumziko ya mchana napenda kutumia muda huo kwa mchanganyiko kwa kupumzika, kuimarisha mwili na kupanga siku ilio salia. Kwanza kabisa mara nyingi napumzika kidogo kwa kulala usingizi mfupi, jambo ambalo linasaidia kurudisha nguvu zilizopotea asubuhi na kuongeza umakini baada ya mapumziko. Pia napenda kutumia muda huo kwa kula chakula kidogo cha mchana kama matunda nafaka au chakula kidogo chenye protini. Zaidi ya hapo, wakati mwingine ya napenda kutumia mapumziko ya mchana kwa kupanga shughuli zenye umuhimu wa mchana au jioni. Kuandika mpango mfupi wa kazi au kuchambua mambo muhimu kabla kuendelea.

Napenda muziki kwa sababu unaleta hisia za furaha, utulivu na msisimiko na mara nyingi waathiri hali yangu ya hisia kwa njia nzuri. Napenda muziki wa aina mbali mbali kulingana na wakati wa hisia niliyomo. Wakati wa kupumzika au kutafakari napenda muziki wa utulivu kama muziki wa piano au wimbo wa asili wenye midundo wa kimazingira. Kwa upande mwingine, wakati napenda kuamsha nguvu za kuhamasisha mwili, napenda muziku yenye mdundo kwa sababu unaleta msukumo wa kufanya kazi, kuzoea mazoezi au hata kucheza kidogo ili kupunguza uchovu. Muziku huu pia huunda hali ya furaha na msisimuko. Napenda pia muziki unaohusiana na tamaduni na historia kama nyimbo za kienyeji au za kimataifa.

Mara nyingi nacheza na marafiki zangu wa karibu kwa sababu kucheza nao kunanipa furaha na kunafanya nijisikie uhuru zaidi. Pia kuna nyakati nacheza na wanafamilia hasa wakati wa mapumziko au siku za mwisho wa wiki. Wakati mwingine nacheza na watu wapya kwenye mazingira ya kijamii au michezo ya pamoja hii unisadia kujenga mausiano mapya. Kujifunza mtazamo tofauti na kuongeza ujasiri wa kushirikiana na watu mbali mbali.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota hasa wakati wa usiku kwenye anga lililo wazi na utulivu. Kuangalia nyota hunipa hisia utulivu na kipekee unaonifanya nijisikie kama nimeunganishwa na ulimwengu mpana zaidi. Pia kuangalia nyota hunifanya nitafakari kuhusu maisha muda na nafasi yangu katika dunia. Zaidi ya hapo, napenda kuangalia nyota kwa sababu ni fursa ya kujifunza. Kuna nyakati napenda kuchambua makundi ya nyota, mwezi au hata sayari zinazo onekana kwa macho.

Mimi ni mwanamke ambaye hajabalia au kuwa na ndevu. Na kawaida, sijavutiwa na kudumisha ndevu. Napendelea kudumisha uso wangu safi. Na muonekano wa asili kwa kutumia njia za urembo au safi zinazofaa. Ambazo hufanya njisikie kujiamini, furaha na ustawi kila siku. Kila sehemu ya jinsi inavyotunza mwili wangu na kujihusisha na maisha yangu. Kila siku kwa furaha na utulivu.

Kwa siku za kawaida, mara nyingi napanda gari la binafsi au taxi kwa sababu kunanipa uhuruwa kupanga muda wangu, kuchagua niliyoipenda na kuepuka kuchelewa. Njia hii pia ni rahisi ikiwa ni navitu au mizigo midogo ya kubeba na hufanya safari iwe salama na ya faraja. Zaidi ya hapo wakati wa safari fupi na penda kutembea kutumia baiskeli kwa sababu husaidia afya yangu kunipa nafasi ya kufurahia mazingira yanayozunguka na pia ni rafiki wa mazingira.

Kabla ya kulala, napenda kutumia muda wangu wa kupumzika. Kwa kupumzika, kutafakari na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kawaida, napunguza mwanga na kelele nikipumzika kimia kidogo baada ya shughuli za mchana au jioni. Kati mwingine, napenda kusoma kitabu au kusikiliza mziki ya utulivu. Jambo linalosaidia kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Zaidi hapo napenda kutumia muda huu kutafakari juu ya siku iliyopita kushukuru mafanikio madogo na kupanga mambo madogo ya kesho.

Kwa kawaida, napiga picha mara chache kulingana na tukio au tukio maalum. Kwani si shuguli ya kila siku, napenda kupiga picha wakati wa matukio ya familia, marafiki au hafla ya kiistoria ilikuhifadhi kumbukumbu nzuri na hisia za furaha zinazo husiana na tukio hilo. Zaidi ya hapo, napenda pia kupiga picha wakati naona mandhari nzuri, asili au mambo ya nayovutia macho, kama vile jua linapochomoza au linapozama, mauwa au maeneo mazuri ya mji.

Napenda sanaa ya uchoraji wa rangi. Napenda sanaa hii kwa sababu hunisaidia kuonyesha ubunifu wangu na hisia zangu kwa njia isio ya maneno. Pia napenda kuona picha za kisanii na michoro ya kisasa au ya kitamaduni kwa sababu unipanua mtazamo wangu na kujenga kielimu na kihisia. Zaidi ya hayo na sanaa uniruhusu kupumzika na kujiburudisha huku pia nikijifunza mbinu mpya za kwasilisha wazo au hisia.

Ndiyo napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu hunipa utulivu na mazingira mazuri ya kuzingatia majukumu yangu bila usumbufu. Pia huniwezesha kupanga muda wangu vyema, kuchanganya kazi na majukumu mengine ya nyumbani. Kutumia muda nyumbani pia kunapunguza gharama ya na muda usafiri jambo linaloongeza ufanisi wangu. Zaidi ya yote kufanya kazi nyumbani hunipa nafasi ya kuwa makini zaidi. Kufanya kazi kwa nidhamu na kumalizia majukumu yangu kwa ufanisi.

Rafiki wangu wa dhati anaitwa Janet tulipatana shuleni. Ni mtu mwenye nidhamu, uwajibikaji na umakini mkubwa katika kila jambo analofanya. Yeye hupanga kazi yake mapema na huhakikisha anazikamilisha kwa wakati bila kusikumwa. Pia ni mtu wakusikiliza kwa makini, hachukui maamuzi ya haraka bila kufikiria na hupenda kufanya mambo kwa usahihi. Umakini wake hunifundisha kuwa mvumilivu kupanga mambo vizuri na kuzingatia ubora katika kazi nayofanya.

Mafanikio ya binafsi ninayothamini kazini ni pale ninapofanikisha malengo yangu kwa ubora na kwa wakati uliopangwa. Napenda hasa pale napoweza kutimiza majukumu yangu bila usaidizi mwingi na bado nikipata matokeo chanya. Pia nathamini pale napokuwa na ushirikiano mzuri na wenzangu. Matimu ikafanikiwa kwa pamoja jambo linaloongeza ufanisi wa kazi. Zaidi ya hayo nathamini maendeleo yangu binafsi kama kujifunza mbinu mpya. Kuongeza ujuzi na kuboresha utendaji wangu.

Ujuzi ningependa zaidi kujifunza ni uwelewa wa teknolojia za kisasa na usimamizi wa miradi. Ningependa kujifunza jinsi ya kutumia programu za computer zinazosaidia kuongeza ufanisi kazini kuandaa ripoti kwa urahisi na kusimamia timu kwa ufanisi. Pia ningependa kujifunza mbinu za mawasiliano ya kitaaluma na utatuzi wa migogoro ili niweza kushirikiana vizuri na wenzangu na kushugulikia changamoto kazini.

Wakati ninapohitaji kustarehe mara nyingi ufanya mambo yanayo nisaidia kupumzika na kuondoa msongo mawazo. Kwa mfano kuangalia filamu au vipindi vya televisheni kusikiliza mziki au kusoma kitabu. Wakati mwingine ufanya mazoezi mepesi au kutembea nje ili kupata hewa safi na kupumzika mwili. Pia napenda kutumia muda huu kuzungumza na familia au marafiki ili kuondoa mawazo mabaya na kujiburudisha.

Napendelea upepo wa kawaida zaidi kuliko esi. Upepo wa asili hunipa hisia ya utulivu na unifanya nijisike huru, hasa jioni au asubui. Pia ni rafiki kwa afya na mazingira kwa sababu hauleti hewa baridi kupita kiasi. Hata hivyo wakatu wa jotokali esi inaeza kuwa msaada muhimu. Kwa jumla napenda zaidi mazingira yenye hewa safi ya asili.

Ndiyo. Nagawanya taka zangu hii ni muhimu sana kwa sababu inasaidia kulinda mazingira na kufanya usafi wa nyumba au kazini kuwa rahisi kama sijagawanya taka kama ifuatavyo taka zinazooza kama mabakio ya chakula maganda matunda na mboga. Ya pili ni taka zisizooza kama plastiki, chuma, karatasi na vio na tatu. Taka hatarishi kama betri, dawa zilizopitwa na wakati au vifaa vya umeme.

Ili kuweka afya nzuri, nafikisha kuwa ninalisha chakula chenye lishe bora, ninafanya mazoezi mara kwa mara na napumzika vya kutosha. Pia kujiepusha na tabia hatarishi kama kula vyakula visivyo na afya kutumia pombe kupita kiasi au kuvuta sigara. Kwa upande wa akili hujaribu kudumisha mtazamo chanya, punguza msongo wa mawazo na kushirikiana na familia au marafiki kwa furaha na ushauri.

Ndiyo nimewai kusafiri mahali pazuri ambapo ilikuwa Serengeti, Tanzania. Serengeti ni mahali pazuri kwa sababu inamandari ya kupendeza ya savana, wanyama wa porini, kwa wingi na fursa za kuona mabadiliko ya msimu wa uhamaji wa wanyama. Kusafiri huko kulinipa uzoefu wa kipekee wa asili, kutembelea maeneo ya hifadhi na kuungana na uzuri wa dunia ya wanyama. Zaidi ya yote kulinisaidia kupumzika na kuthamini mazingira ya asili.

Mimi hujaribu kunyo vikombe sita au nane vya maji kwa siku kulingana na shuguli zangu na hali ya hewa. Kunywa maji ya kutosha ni muhimu kwa afya ya mwili kwa sababu usaidia kudumisha fanisi wa vyungo vya mwili, kuondoa sumu na kuweka ngozi kwa safi na enye afya. Pia unisaidia kuwa nanishati ya kutosha kwa shuguli za kila siku na kuzuia uchuvu na kuzunguzungu. Ninajitahidi pia kunya maji kidogo kidogo mara kwa mara badala ya kunywa kiasi kikubwa mara moja.

Kwa kawaida hulala masaa saba ama nane kila siku. Hii inaniwezesha kupumzika vya kutosha kurejesha nguvu za mwili na akili na kuwa na nishati ya kutosha kwa shughuli za kila siku inayofuata. Kula chakula cha lishe bora kuepuka msongo wa mawazo kabla ya kulala na kuweka muda maalumu wa kulala husaidia sana kuhakikisha usingizi wangu ni wa afya.

Katika siku za mvua mara nyingi napendelea kufanya shuguli za andani ambazo unitia raha na unisaidia kutumia muda vizuri. Kwa mfano ufanya mambo kama kusoma vitabu kwaandika au kupanga mambo yangu binafsi. Pia napenda kusikiliza muziki kuangalia finabu. Au vipindi vya televisheni na wakati muingine kushirikiana na familia au marafiki nyumbani.

Ndiyo nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe nimekuwa ni kifikiria biashara ambayo inaweza kutatua changamoto fulani kaitika jamii na pia kujiletia kipato. Napenda wazo la kua na biashara kwa sababu hunipa uhuru wa kufanya maamuzi kutumia ubunifu wangu na kujiajiri mwenyewe. Ingawa kuanzisha biashara kuna changamoto zake naamini kwa mipango mizuri nidhamu na kujifunza kutoka kwa wengine biashara inaweza kufanikiwa na kukua.

Ndiyo napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu siasa zina athari kubwa sana katika maisha ya kila siku ya mwananchi. Kupitia siasa tunaelewa jinsi viongozi wanavyochaguliwa, jinsi maamuzi ya kitaifu yanavyofanywa na namna rasilimali za nchi zinavyogawanywa. Pia kuzungumza kuhusu siasa hunisaidia kuwa raia mwenye uelewa, kutoa maoni yangu kwa amani na kushiriki katika kujenga maendeleo ya jamii na tati taifa kwa ujumla.